Naam, santi sana kwa hili swali ningesema naezasema napenda kuimba, ndiyo. Nakumbuka katika shule yangu la upili. Nili penda sana kuimba katika kwaya la shule na kwaya la kanisa. Na nilipenda sana kuimba sana na kuweza kushirikiana na wenzangu katika kwaya. Naam, naam. Santi kwa hili swali, ninge sema napenda kuimba ndiyo.